Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea ilikua rahisi lakini yenye maana kubwa kwangu haikuwa ya bei kali lakini imechaguliwa kwa uangalifu ikionyesha kuwa mtu alinielewa na alijua kitu ambacho kingefurahisha moyo wangu zawadi hiyo ilinifanya nijiskie kudhaminiwa na kupendwa na ilinipa hisia ya kuwa mtu muhimu katika maisha yale aliyonipa kilichoniguza zaidi ni kwamba haikuwa tu zawadi bali pia ishara ya upendo heshima na husiano mzuri. Hadi leo, ninapokumbuka au ninapotumia zawadi hiyo, hunikumbusha ule wakati mzuri na kunifanya nijiskie mwenye shukrani. Kwangu, zawadi bora siyo kubwa au bei yake, hali maana na hisia ili ambatana naye.

Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili kutegemea aina ya kazi. Nikifanya kazi peke yangu huwa na uhuru wa kupanga muda wangu, kuzingatia kazi kwa kina na kufanya maamuzi kwa haraka bila usumbufu mwingi. Hii hunisaidia sana pale kazi inapohitaji umakini mkubwa au ubunifu binafsi. Hata hivyo, pia napenda kufanya kazi na wengine. Hasa kwenye kazi zinazohitaji mawazo tofauti, ushirikiano na kubadilisha ujumbe. Kufanya kazi katika timu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kupata matokeo bora kupitia ushirikiano. Kwa ujumla, naamini uwiano kati ya kufanya kazi peke yako na kufanya kazi na timu, ndio njia bora, kwa sababu kila moja ina faida zake kulingana na mazingira na lengo la kazi.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni kuweza kuskiza na kuelewa hisia za wengine, vizuri zaidi. Hii inahusisha kusoma lugha ya mwili, kuweza kuelewa lugha ya mwili, toni la sauti ama matone ya sauti na hisia zisizoonyeshwa kwa maneno. Ndiyo, kuimarisha ujuzi huu, itanisaidia kujenga mahusiano bora, kwa sababu kila binadamu wana upungufu wake, na mimi ni kona shida ya kujenga mahusiano bora. Kusaidia wengine kwa usahihi, bila kujutia, ama bila kutaka kusaidiwa badae, na kufanya maamuzi bora, katika maisha ya kila siku. Ndiyo maana, hiyo ujuzi ya kusikiza na kuelewa hisia za mwingine, ndio nahitaji kuimarisha. Ili niweze kuwa na mahusiano bora na watu.

Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku, mara kwanza ni ya subuhi, kabla ya kuanza shughuli, ama kabla ya kwenda kazi, ama kufanya kazi za nyumba, ili kuhakikisha kina nguvu ya kutosha, ili niwezi kukitumia baadaye kwa mambo yangu, kama vile kuangalia vipindi, kuwasiliana na marafiki zangu, kuangalia mambo ambayo yanaendelea nchini na duniani. Mara ya pili ni jioni, mara baada ya kukitumia mchana wote, ili kiweze kunisaidia siku inayofuata, ndiyo. Kwa njia hii, nina hakika kifaa changu, kitafanya vizuri bila kunisumbua mchana wote na usiku itaweza kunisaidia, nikaweza kukitumia, kesho bila tashwishwi, yoyote. Na pia, kinasaidia kuhifadhi betri kwa muda mrefu. Ndio kwa maana mimi nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Ili nisiweze kukata mawasiliano ama jambo lolote lisiweze kunipita.

Kila sipendi kuongelea sipendi kabisa mimi na mambo ya kuongelea sisi ni maadui wawili ni kama maji na mafuta sababu kubwa ni kwamba huwa nashikwa na uoga nikikumbuka tukio la kuhuzunisha sana ambapo dada yangu wa kambo alifariki akiwa anaogelea tukio hilo liliniacha na hofu ya maji na tangu wakati huo sijawai kujiskia salama au huru nikia karibu na maji mengi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafanya sipendi kuogelea kabisa. Mimi na mambo ya maji mingi hatuelewani. Kwa hivyo ingawa kuogelea ni jambo zuri kwa watu wengi. Kwangu salama na amani wa moyo ni muhimu zaidi. Ninachagua mambo mengine ya kujifuraisha. Nijisikie salama na tulivu.

Kwa kujiandaa kwa mkutano, mimi kwanza hupanga mambo yote nitakayozungumzia ili nione ni vipi nitakua makini na muda. Haswa mimi hufanya hivyo kupitia kwa kuandika nakala chini mimi ambapo ni nini ambacho nitakizungumzia pia mimi huangalia nyenzo muhimu kama karatasi, tarakilishi au maelezo ya mkutano. Pili huwa napanga akili yangu kwa mfano mimi huchukua muda wa kuoumzika kidogo kabla ya kuanza. Ili nipate umakini na kuzingatia vyema, mara nyingine mimi hupima hoja zangu au maelezo yangu kwa sauti ili nijisikie tayari na kuweza kuwasilisha kwa uwazi. Kwa njia ninahakikisha nimejiandaa vizuri, ninafahamu kinachohitajika na niko makini wakati wa mkutano.

Wakati napohisi wasiwasi, kwanza mimi hupumzika na kuchukua pumzi ndefu. Mimi hupumua mara nne kwa kushikilia pumzi mara nne kupumua ndani maranne kushikilia pomzi maranne na kutoa pumzi mara nne ili kupunguza msongo wa akili. Mara nyingi pia najaribu kueleza mawazo yangu kwa sauti au kuandika chini. Hii hunisaidia kupunguza hofu isiyo na sababu na kupunguza wasiwasi. Pia napenda kufanya kutu kidogo kinachunifurahisha, kama vile kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia vipindi ama kutembea kwa muda mfupi. Na saa zingine nimi hupigia marafiki zangu ama kuna rafiki ambaye yuko karibu ama mzazi wangu haswa mama yangu mimi humuambia ni nini kinacholeta hiyo wasiwasi na hiyo hunisaidia sana kunituliza mara kwa mara napunguza wasiwasi kwa kuzitambua hisia ya zangu kuzungumuza na mtu ninayemuamini kama vile nimesema kuongelesha rafiki yangu ambaye yuko karibu ama kuwapigia simu ama kuongelesha mtu wangu wakaribu na huyo ni mamangu na kukumbuka kuwa hisia hizi ni za muda, ni za muda tu. Kwa njia hiyo ninasonga mbele bila kuacha wasiwasi unishike.

Mimi hupenda kupata habari kutoka sehemu mbalimbali, haswa kutumia mitandao ya kijamii kama vile tovuti za habari, makala au video za elimu. Kwa sababu hizo nyombo husaidia kupata taarifa haraka na kwa rahisi na taarifa ambazo ni za ukweli. Pili, napokea habari kupitia marafiki, familia na marafiki zangu wa kazini, hasaa pale wanaposhiriki mambo muhimu au yanayohusu shughuli za kila siku. Pia mara nyingine, mimi hupata taarifa kupitia video, televisheni au magazeti, hasaa kuhusu matukio makubwa au habari za kitaifa. Kwa ujumla, napenda kuwa na mchanganyiko wa vyanzo ili kuhakikisha habari ninazozipata ni sahihi, zenye maana na zinanisaidia kufahamu dunia inayonizunguka.

Chakula cha kutambo au cha jadi ninachokipenda ni ugali na samaki wa kukaushwa na jua. Napende ugali kwa sababu ni laini, linatosha na inakamilisha chakula kwa urahisi. Huku, samaki wa kukaushwa na jua, hutoa latha ya asili, huwa yenye viritubisho na nitofauti na vyakula vingine. Na inautamu, unautamu, unautamu mzuri. Kila mara ninako kula ugali na samaki huyo wa kuchoma na jua. Unikumbusha tamaduni zangu, istoria ya jamii na furaha ya kushirikiana chakula na familia. Ni chakula kinachonipa amani na kuridhisha. Na kwa kweli nikitpnzi changu cha kila wakati. Ndio kwa maana mimi hupenda samaki wa kukaushwa na ugali.

Mtaa wangu wa gachie ninaupenda tena sana kwa sababu ni tulivu na lenye usalama bora hivi kwamba kuna pokuwa na ghasia bada ya uchaguzi mtaa wetu wa gashie huwa na amani hata kama tunawatu wengi kutoka jamii tofauti ambao tunaishi hapa katika mtaa wetu wa gashie bado huwa kuna kuwa na amani. Na huwa tunasaidiana na kushirikiana, jangu ya inafanya nijiskie nyumbani na raha, moyoni mwangu. Pia kuna maeneo mazuri ya kutembea au kukutuna na marafiki, kama maduka kubwa, kufanyia raha, ma hoteli kubwa, na hiyo inafanya mtaa hu uwe mahali pazuri pakuhishi. Kwa kweli mtaa wangu unanipa amani ya akili na furaha. Na hiyo ndiyo ninayopenda zaidi kuhusu mtaa wangu wa gashiwe.

Sijawahi fanya kazi ya kujitolea, lakini mpango huu umekua akilini mwangu kwa mdavmrefu sana, lakini sijaipata nafasi ya mahali ambapo naweza kujitolea. Hii ni kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa kisakolojia. Tunafanya kazi ya kushauri lakini katika upande wa kisakolojia. Na mahali ambapo naeza jitolea sana sana ni katika hospitali ama katika majumba ya watu ambao wanatumia madawa ya kulevya huenda kubadilikia. Sijai pata nafasi, ni kama ni kwa sababu ya siasa, mapendeleo, ndiyo kwa sababu, sijai pata nafasi ya kufanya kazi ya kujitolea, lakini mpango huo umekua akilini mwangu kwa muda mrefu. Siku moja ningependa sana nipate nafasi ya kufanya kazi ya kujitolea ili nikaweze kurudisha shukrani katika jamii na kueza kusaidia jamii kubadilika.

La hasha, sipendi kutembia msituni, sijui mambo yoyote kuhusu msituni, nimelelewa katika mjiwa Nairobi. Kwa hivyo, sikuwa na uzoefu wa mambo ya msituni, pia sijui hata kidogo kuwa mbali na maeneo ambayo sijazoeya kama msituni. Na mara nyingi huwa wasiwasi kuhusu wanyama au mumea sijazoeana nayo. Kwa kweli, ninafraia zaidi kuwa karibu na barabara, nyumba na maeneo ya kawaida ya jiji na mahali ambapo, watu wako wengi, watu wanapita. Kuliko kutembea kwenye misitu ambapo hakuna kitu kinachonifahamika. Ndiyo, sipendi kutembea msituni kwa sababu sijazoeana nayo.